Mazingira yangu hulinda kwa kupunguza matumizi ya plastiki, kupanda miti, kuhifadhi maji, inatupea tia kuwa nyumbani ni kwetu, kuna kuwa na hewa safi, maji, chakula, kulinda afya yetu, na wanyama wote hulindwa, tukihifadhi wanyama.